Nasafisha vifaa vyangu mara ngapi kwa siku unapata kwamba mi ni mtu ambaye nasafisha vifaa vingi ka mara tatu au mara nne kwa siku. Pia naezasema mi ni mtu amabaye ni msafi na pia nahakikisha kwamba katika ule hali ya usafi naweza kung'arisha vitu vyangu viwe bora.